Ninazozoea mzuri ambazo nimezijengea ili ziweze kuwa katika maisha yangu. Na pia kunazo baadi ya mazoea mabaya ambayo siisi kama nazifurahia. Mfano zoea mbaya ambayo nimejiekea naona kama nimejitenga kwa watu nakaa peke yangu kwa sana kwa hivo sipendi sana kwa kwenye umati. Kwa hiyo saa ingine naona kana, mimi si mtu ninakuwa na watu sana, ni kama vile najigamba, na sio kujigamba lakini pia naisi naitaji kufanya bidii katika hiyo zoea. Zoea nzuri ambazo niko nazo naeza zitaja ni nyingi lakini nitataja tu baadi. Kama vile mimi napenda kusoma. Mimi masomo nayapenda kwa sababu yananijenga mimi kiakili na pia yananifanya niwe mtu ambaye akili yangu inafanya zoezi. Inaweza kufikiria iko na uerevu. Ni mazoea ambayo najivunia kwa sababu inanifanya nisiwe mtu wa kuwaza vitu ambavyo hazinisaidi. Kila wakati naona akili yangu badala ya ifanye mambo mabaya. Naona wacha nijifunze. Na pia ninapenda kujifunza mambo. Sio tu yale ya masomo katika maisha. Chochote kikinifanyikia nauliza linanifunza nini. Iyo ni zoea pia nzuri ambayo nimejijenga nayo. Zoea zi lingine nzuri ni ile ninapenda kwenda, ninapenda kufanya mazoezi. Mazoezi ya mwili. Ili niweze kusisimua mwili na pia kula chakula ambazo zinaleta nguvu na zinalinda mwili wangu. Iyo ni zoea nzuri kwa sababu imenifanya mimi niko na afya. Kwa miaka nikona miaka hamsini na mbili lakini ukiniona ninakaa kama ambae ni kijana wa miaka kama vile ishirini na tisa au thelathini. Zoea lingine nzuri ambayo naipenda zaidi na imenikuza mimi hasa kwa upande wa kiroho ni zoea la kumwabudu mungu kumjua mungu. Katika maisha ni mzuri kujua, ni nani alikuumba na ana matarajio gani kwako. Maisha kumtafuta mungu au kumuabudu mungu imenisaidia sana kuwa mtu ambaye niko na hekima, kuwa mtu mpole, mtu wa kupunguza hasira, mtu ambaye anaeza ongea na watu kwa njia ya wasia na imenijenga zaidi. Kwa hivo, hayo ni baathi ya zoea nzuri ambazo nimejijengea. Najua niko na mengi lakini kwa sababu ya mda ni hayo nitayataja kwa leo.

Siku hizi, video unaweza kuzitazama kwenye mtandao tafauti, tafauti. Kunazo mtandao ya Instagram ambayo unaeza kuzipata zile video. Kunao mtandao wa TikTok ambao pia unaweza kutazama video. Pia kunao mtandao kunao YouTube ambayo unaeza pata, unaweza kueka video zako na kutazama. Vile vile pia kuna mtandao wa Facebook ambayo unaweza kutazama video ukieka. Kuna nyingine pia naitua LinkedIn ambayo ni mtandao ambayo pia unaeza pata uweka zile video. Ziko sehemu nyingi sikuizi na sio lazima uende ukaone video kwa televisheni tu. Hayo ni baadhi ya mitandao ambavo unaweza kutazama video mitandaoni.

Yoga nimewahi kuiona hasa katika televisheni na pia katika filamu na pia katika vipindi ambavyo vinazinaonyesha mambo ya mazoezi tofauti tofauti. Kulingana na kuelewa kwangu, yoga ilianza katika hizi nchi ambazo ni za Asia. Wanapenda sana hii zoezi ya yoga. Na zoezi ya yoga haswa vile kulingani na vile niliiona ni ya kunyorosha misuli, kunyorosha mifupa, kwenye mwili kwa upande wote. Iwe ni miguu, iwe ni mgongo, iwe ni tumbo. Wanazo zoezi aina mbali mbali za kunyorosha. Na pia inasaidia katika, wanamalizia pia na wanaanza na mambo ya kuvuta hewa. Ku breath Exercises za ku breath in and out na pia wakimalizia pia na ndani. Sielewi sana mambo ya yoga na ni mambo ambayo nimeona tu kwa mbali na ningependa kuelewa. Kwa hivo sijawahi kufanya yoga. Yoga ni zoezi tu ambalo nimeliona kwa mbali. Lakini inaweza kuwa piengine kwa vile mimi ni mtu wa mazoezi kuna baadhi ya mazoezi tumefanya hasa ya kukaza misuli au kunyorosha misuli inatoka katika kikundi cha yoga. Ningependa ni jaribu kufanya hio yoga. Kwa sasa bado sijafanya, sijafanya, sijawahi.

Simu nikifaa ambacho cha teknolojia ambacho kinasaidia sana. Simu unaezaitumia kufanya mambo mingi sana. Sasa simu yangu naitumia kufanya mambo mengi, imejaa. Karibu ikajaa. Kitu cha kwanza simu yangu. Simu yangu naitumia katika mawasiliano mbali mbali. Naitumia katika mawasiliano ni kipigia wengine simu na kuongea nao one on one. Pia naeza kutumia simu yangu kufanya video calls. Ni kizungumza na watu wengine na kupitia zile video call kama zoom. Ninayo iyo progiramu ya au apu ya zoom. Zoom call. Simu yangu pia naitumia ni nazo apu tafauti tafauti ambazo zinanisaidia kwa mambo tafauti. Kama vile masomo aina mbali mbali. Niko katika kolegi fulani fulani na wanazo apu zao kwa hivo ni mezisevu. Wakati nataka kuingia darasa na kusoma masomo yangu tafauti tafauti ni natumia. Simu yangu pia naitumia kutuma pesa na kupokea pesa. Imekuwa ni rahisi sana ata kwenda banki sipendi. Naona mambo yangu nayamalizia kupitia simu. Nikitaka kwenda kuchukuwa pesa nina, nikitaka pesa natumia simu. Na nikitaka kupokea pesa pia ni namba yangu simu napeana na ninapata. Simu yangu pia ninaitumia kwenda nayo shopping. Sababu pale ndani kuna pesa. Na nikienda naeza kupata huduma za kununuwa bidhaa madukani. Hasa maduka makubwa kama vile supermarket. Nikutumana tu, au ninaenda mwenyewe na ninanuwa vitu. Ninalipa kupitia simu. Simu imenisaidia kwa mambo mengi. Pia simu imenisaidia kuweka pesa kwa bank. Ninazo apu ya bank ambayo nikitaka kuaccess pesa yangu ama kupata pesa yangu ama kutuma pesa zangu ambazo nazi sevu au na, ninazo changa. Ninatumia bado simu. Kwa hiyo simu imenifanyia mambo mengi sana. Natumia simu yangu pia kufanya research. Hivi naeza sema siku hizi kila shughuli ambacho unahitaji ku, kiko kwa mikono yako kupitia simu. Kwa hiyo kama simu yako iko na apusi nyingi ama umejiekea, unaeza kuwa hufanya shughuli zako zote pale kwenye simu imekua ni faida kwangu. Hata saa hizi bado natumia simu yangu kufanya kazi. Kazi kama hii, singe ifanya, ikiwa kama sina simu, kwa ivo inanisaidia kwa sababu kupitia kazi kama hii, pia naweza kupata mapato.

Pale kazini kwa kawaida ni lazima kuwe na matatizo ambayo yanatokea mara kwa mara. Kufanya kazi na kutarajia tu kwamba mambo yote yatakua sawa totakua tuna jidanganya. Lakini matatizo mara nyingine huwa yanatokea kwa hivyo inabidi mtu awe na mbinu ya vile anaweza kushughulikia tatizo. Kunazo matatizo mbali mbali. Kunazo matatizo kama vile matatizo ya tarakilishi ama za mitambo za teknolojia. Matatizo kama hayo yakitokezea kazini, huwa tunaye mkubwa wa teknolojia ambaye tunaripoti kwake. Natuma ripoti kueleza kwamba tarakilishi au kompyuta yako au masjini yoyote ambayo unatumia ina shida fulani au ina tatizo fulani. Kwa hivyo anafaa kuya shughulikia. Kwa hivyo yeye anachukua ana rekodi. Angalia tatizo liko wapi. Na anaangalia kama atakubadilishia laptop yako au atakutuma kwa fundi. Kulingana na pia kazi ambazo ziko kwa meza yako. Kwa hivyo anaangalia kama hautaweza kutumia hiyo laptop kwa saa hiyo utapata atakubadilishia nyingine ili uweze kumaliza ile kazi na kutuma. Pia kuna matatizo kama vile pengine kulikuwa na miscommunication au kutuma mawasiliano ambayo hayakufika vizuri. Kwai hivo ni muhimu kurudi kutafuta wenzako na kuwaeleza mahali tatizo limetokea na waweze kuelewa. Kama ilikuwa ni communication ambaye basi ni mzuri kufanya clarity kuweka mambo iweze kueleweka ndio watu waweze kusonga mbele. Muhimu kabisa ambacho ni basic ni kuweza kuelewa tatizo limetokea wapi na ni ya kiasi gani na itatatuliwa vipi. Na siyo kwamba unaweka matatizo. Kama ni mambo ya relationship ya wafanyakazi pale kuna haya mambo ambayo yanaendelea. Na kuwacha kama mume shughulikia hiyo tatizo. Isije ikawa ni mambo ambaye unawacha slafimu utakuja kusumbua watu. Hivyo matatizo ni ya aina mingi. Na kila tatizo ni muhimu kujua chanzo chake na kutafuta vile mtaitatua. Na ikitatuliwa haraka, inakuwa ni afadhali kuliko kusongesha mbele hiyo tu ni baadhi ya jinsi tunavyo shambulia tatizo likitokea kazini. Itategemea sana ni tatizo la aina gani.

Kufanya kazi kuna kupatia motisha ya aina mbali mbali. Mimi motisha yangu nikiwa kazini. Ni kwamba nikiwa kazini naweza kujisitiri naweza pata pesa za kunisaidia kufanya mambo yangu bila kushinda nikiombaomba. Hivi siku hizi, mimi ni wanamke ambaye nimeolewa, na kuna wakati, wakati nilikuwa sina kazi, kazi yangu ilikuwa ni kumuomba mzee, namuambia nisaidia na hiki, nisaidia na lile, lakini wakati nilipata kazi, nilifurahia sana kwa sababu niliweza kupata vile ninajikimu kimaisha. Napata pesa zangu, kukiwa na shida kwetu naweza kuzishugulikia. Mimi mwenyewe bila kurudi kwenda kuomba. Kwa sababu hiyo mambo ya kuomba, inaleta aibu na kudharaulika sana. Kwa hivyo mimi kazi ile motisha imenipatia ni kwamba nimetoka katika kule kudharauliwa. Kwa hivyo nafanya kazi yangu kwa bidii na kwa furaha kwa sababu imeniondolea aibu. Kwa kunipa mshahara ata ukiwa kama ni mdogo lakini umenipatia self-esteem imenirudishia. Kitambo hapo nilikuwa mtu ambaye siwezi kuongea nikitazama kwa sababu nilikuwa nakaa mtu ambaye sina mwelekeo. Hivi sasa imenifanya kwamba niko na mipangilio na matarajio huko mbele kwa sababu najua nikiwa independent naeza kufanya mambo mengi. Kwa hivyo, motisha kubwa kazini ni kwamba imeniondolea aibu ya kuomba omba. Ka kutarajia wengine wanisaidie, hiyo nafanya kazi kwa bidii niweze kujisitiri.

Gitaa ni kifaa cha mziki ambacho kinatumiwa kuleta sauti nzuri katika utunzi wa nyimbo. Au ata kwa kuimba. Ni kifaa kizuri sana, tena inaleta mandhari mazuri sana, ni kifaa cha muziki ambacho kwa muda nimetamani sana. Jua vile unachezwa pamoja na muziki. Kwa sababu pia ninapenda muziki. Nimeona gitaa, nimesikia vile inatoa sauti nzuri nzuri. Na nimekuwa natamani nijue vile ya kupiga gitaa. Lakini sijawi kujifunza kupiga gitaa. Sijaona mwalimu wakunifunza kupiga gitaa. Nafikiri ni mimi sijatafuta sana. Lakini gitaa enyewe napenda. Ni vile sijawahi pata nafasi ya kwenda kujifunza kuipiga au kuicheza.

Mazoezi ya mwili ni muhimu sana kwa mtu yeyote. Manufaa mazoezi ni kwamba. Inatufanya tuwe na mifupa ambazo ziko na nguvu. Pia inatufanya tunalinda moyo wetu ama hata. Zaidi ya yote inatuongezea miaka. Unaweza kuishi ukiwa na miaka mirefu na pia unaweza kuishi ukiwa na afya bora. Hata nyakati za usoni. Mazoezi ni muhimu sana. Na ni sehemu ambayo ni muhimu mtu ku kukabiliana nalo kwa sababu usipotunza mwili wako. Utaanza kudhoofika na kuleta ugonjwa. Mimi tangu utotoni nimependa mazoezi. Nimefanya mazoezi aina tafauti tafauti. Kama vile gymnastick, nikacheza netball, nikacheza basketball, nikiwa kijana, nikacheza handball, nikacheza soka, mpira wa soka. Nimejifanya mazoezi ya aina tafauti, tafauti. Pia kwa sababu ya ule mazoezi, umuhimu wa mazoezi, nilienda kusomea mambo ya mazoezi tafauti as a fitness instruction. Nikapata cheti changu, nikaelewa umuhimu zaidi wa kufanya mazoezi. Kwa hivyo mimi, mazoezi ni maisha yangu ya kawaida. Ninaangalia ni zoezi gani naweza kufanya consistently. Yani kila ambayo nitaufanya kila mara bila kuacha. Na zoezi ambalo ni rahisi na linafanyika kwa urahisi ni zoezi la matembezi kila siku kutembea. Pia kunazo mazoezi ambazo wachina wamefunza watu. Mazoezi ambayo unapata kama ni mazoezi kama tano hivi lakini ni mazoezi ambayo yanapima sehemu za mwili na zina manufaa zaidi kuliko hata mtu ambayo amekimbia masaa mawili. Hayo ndiyo mazoezi ambayo nilifanyia utafiti na huwa nafanya. Mazoezi yenyewe huwa nafanya kila siku. Nikiwa na siku ambayo ni nzito nafanya yale mazoezi mazito. Na siku hiyo ingine nafanya mazoezi yale mepesi. Kwa hivyo mazoezi mimi hufanya kila siku. Yawe mepesi, au yawe mazito na nahakikisha nazichanganya kwa siku ile ambayo inawezekani.

Ubunifu ni talanta ambaye haina watu wengi sana lakini ni muhimu hasa hizi nyakati ambazo tunaishi. Sipokua mbunifu basi utaishi tu lakini naona kana kwamba hizi nyakati tunaishi ni muhimu uwe na ubunifu ndani yako. Iwe ulipenda au ukupenda. Kwa sababu kama hata vile hii kazi tunaifanya, lazima uwe na ubunifu uone vile utakavyo zungumzia mambo ambaye unaulizwa. Kwa hivyo, bila ubunifu ndaniyako, unaeza kuta, hauwezi kujibu yale maswali vizuli. Kwa hivyo, nikijibu hili swali la ubunifu naezasema mimi ni mtu mbunifu. Ni mtu ambaye nitafanya chochote, kutatuwa, tatizo ambalo naliona. Liwe ni tatizo gani na jaribu sana niwe na mbunifu kutatua kwanza kivyangu kabla sija kuenda mbele kuitisha msaada. Kwa hivo naweza sema mimi ni mbunifu. Ni ile tu siezi kusema kama mimi ni mbunifu wa hali ya juu. Lakini najua ubunifu ukondani yangu. Sababu kimaisha nikitaka kusurvive lazima nifikirie kama hili jambo halifanyi kazi nitafanyaje na hii na hii na hii. Kwa hivyo naona nikona ubunifu. Hapa nilipofika kama sio singe kuwa mbunifu singa likuwa nimefika.

Maktaba ni sehemu pazuri pa kwenda kusoma au kufanya utafiti katika hali ya kuzitafuta zile information ambayo unahitaji kupitia kusoma vitabu aina mbalimbali. Hapa nchini kwetu maktaba mengi yako tu kule kwenye na jiji kuu ya Nairobi. Mahali naishi maktaba ni mbali hata hakuna ingine karibu. Kwa hivyo inabidi mtu kujitahidi na kutafuta vile anavyoweza kuji kusoma. Tena nikitaka kuenda kule kwa maktaba itanibidi ni safiri karibu masaa mawili. Ndiyo niweze kufikia kwenye maktaba. Hizo ni sababu ambazo zinanifanya huwa siendi. Na pia zaidi ya yote mambo ya teknolojia vile imekuja nimerahisisha sana mambo ya makazi ambayo maktaba ilikuwa inafanya kazi zingine. Nikitaka kufanya utafiti, au nikitaka kusoma. Naona heri niingie mtandaoni, nitafute hayo mambo ambayo nahitaji kujua licha ya kusoma na yanafanya. Kwa hivyo kabisa kabisa mimi huwa siendi kwenye maktabani huwa siendi kwa hivyo siwezi kusema ni mara moja au ni mara ngapi. Siendi chochote ambacho na hitaji kwa maktaba natumia mtandao kupata.

Siku hizi, soko ziko kwenye mtandao kwa wingi sana. Na mtandaoni kuna soko wa aina ya kila kitu. Ni only a search away. Yani ni, ufinye tu search. Kwamba unaitaji kitu fulani fulani, itakuletea iyo ujumbe ni wapi utapata. Na pia ineza kuletea sehemu ambayo hile kitu natafuta, zina uzwa, ukaweza kuangalia bei tafauti tafauti. Na ukachangua hile unaona, unaezana nayo. Shida wa mtandao ni kwamba uwezi ukaona hile quality halisi. Unaeza kuona tu picha au rangi. Wakati unayeletewa hivi, unakunja kusema apana. Hii sio hile niliona kwenye mtandao. Kwa hivyo hiyo ndio changamoto tu ya kununua vitu mtandaoni. Lakini, mambo ya mebadilika siku hizi. Hata zile supermarket saizi, wameweka apps zao, ukiweza kutaka kununua chochote, unapitia, unatumia tarakilishi au mtandao ama programu zao na unaitisha chochote ambacho ulikuwa unataka. Kwa hivyo, mimi nimeona ni raisi sana, kununua vitu kwenye mtandao na ninapenda sana kununua vitu kwenye mtandao. Japo mara moja au mengine nimekuwa nimeletewa vitu ambazo hazifai, lakini imeniraisishia kazi. Wakati unanua kitu mtandaoni, unazero in kwa hile kitu ambao unanunua. Kwa hivuo hui na hile tamaatamaa, unanunua in, unanunua in, unanunua in. Wakati unapoenda sokoni, unapata kuna mambo mingi yanakuvutia, kwa hivo unajikuta. Pesa zile ulikuwa nazo unajikuta unanunua vitu vingine. Lakini sa hile unanunua kitu kwa mtandao, unanunua kwa kusudi. Kwamba hili kitu ni hile nilikuwa nataka kwa hivo, inakufanya hawezi kutumia pesa vibaya. Tena hauitaji, panda gari, kwenda uko sokoni. Unaitisha pale pale na unaletewa mahali pa karibu ambako utaenda kuchukua. Mimi napenda sana.